Kwa kweli, napenda kutumia muda na familia yangu kwa sababu ndiyo watu wanaonipa amani na kunifanya nijisikia niko nyumbani kabisa. Maranyingi, kitu cha kwanza napenda kufanya na familia yangu ni kukaa pamoja tukiongea bila haraka tukishirikiana vile mambo yamekua siku zetu zilizo pita. Hizo mazungumzo za kawaida hata kama niza kucheka au kukumbushana mambo ya zamani unifanya nijisikia karibu nao zaidi. Pia napenda kula pamoja kama familia asa wakati wa chakula cha jioni au wikiendi. Kuna ile filing poa sana ya kukaa mezani. Kila mtu anachangia story yake, wengine wanacheka, wengine wanatoa ushauri. Wati mwingine tunapika pamoja na hiyo unifanya ninjisikie kama tuko, timu moja.